Ndiyo mimi ninaweka picha zangu kwenye mtandao wa kijamii. Naweka kwenye mtandao unaoitwa tiktok. Naweka kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook naziweka kila mahali na huwa naviweka kama mimi basi najihisi ni kona furaha. Sababu nyingine ambayo mimi ninaweka picha zangu kwenye mtandao niweze basi kufurahisha wale wanadada. Naweze kuja ukapata nimeangukia binti mmoja. Basi pale kwenye mtandao sababu nyingine mimi ninaweka picha zangu kwenye mtandao. Kuna bado mitandao ya kijamii inalipa sasa utapata basi pale kama umewekeza picha yako pale. Ukipata upendo ama watu wengi wakikuja kupendezwa na picha zako wa tuseme watu elfu moja basi utaweza kulipwa pesa kiasi fulani nautapata watu wengi siku hizi hivyo ndo wanafanya. Kwa mfano, wale wanadada ya wanaoweka picha zao wakiwa huchi ndio waweze kupata pesa, sahivi na ndio hile wanafanya.

Ndiyo swali nzuri, mimi nimewai kusafiri kwa ndege na hata kabla nipate hili swali hapa basi mimi nilikuwa nafikiria. Nikuwa najikumbusha, jinsi safari ya ndege yangu ilikuwa, kimchezo mchezo tu alafu ndiyo kisha nika kuja nika patana na hili swali. Basi ndiyo mimi nimeshawahi kusafiri kwa ndege. Nilikuwa naenda safari ya kazi nchi wa uwarabuni kule qatar. Niliweza kufana ndege hii. Muda sa saba mchana huku kenya kisha nilifika kule. Bada siku moja manake kulikuwa na lay over ya muda mrefu. Wakati kama saa kuminasita. Andipo nilipoweza kuka tulipoweza kuka katika wanja wandegi wa shaja. Na nilipendezwa na mara yangu ya kwanza safari yangu ya kwanza haikuwa ya kupendeza vile. Manake vile nilipo panda ndege hii sikuweza ku chakula sikupewa manake nilidhani chakula inakuja na na hili ya gerama ambayo mtu amelipia lakini nilikaa njaa mbaka safari yangu ya pale shaja lakini sasa hili ndege ambayo nilioenda na hili kuwa na itwa air arabia kisha nilipokuwa na rudi nilirudi na hili ndege ya ethopian airlines ndege hii ni nzuri sana na.

Ndiyo mimi ninapendelea kwa kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti. Sababu ya kwanza ni yakwamba kununua gazeti inagharama, inagharimu zaidi kuliko kweli kwa kusoma kwenye mtandao kwa mfano huko kwetu Kenya gazeti inatoka shilingi nafikiri kwasasa ni shilingi sabini. Na nikitaka kusoma habari mtandaoni basi naweza nikatumia shilingi ishirini au kumi. Na naweza kuenda kwenye mtandao wakijamii kama ile ya X. Au Twitter ama nikaenda kwenye Facebook. Na nikaweza kupata habari. Ninazo zitafuta au habari za ile siku. Sana sana huu mtandao X basi huwa ina iko mbele sana kuliko ata habari zile za gazeti sababu sababu nyingine ni ya kwamba habari ya mtandao utaupata wakati wowote. Lakini habari ya gazeti hii mpaka utoke kwenye nyumba yako au ile sehemu yako yenye upo uende mpaka madukani ndio uweze kupata hii gazeti. Halafu halafu pia sababu sababu nyingine napenda kusoma habari kwenye mtandao basi. Utapata kwenye mtandao basi kuna habari nyingi sana kuliko habari ya gazeti. Utapata kuna habari ambazo hazi wezi wekwa kwenye haziwezi chapishwa kwenye gazeti lakini kwenye mtandao. Basi havi fichwi hivi vinawekwa wazi wazi. Na sababu nyingine napendelea kusoma habari ya mtandaoni basi ni ya kwamba habari hii ya mtandao unaipata kwa haraka sana. Si lazima si kama gazeti. Gazeti basi itaonesha taarifa ya siku iliopita. Lakini hii habari ya mtandaoni ni utapata habari inayofanyika siku hiyo ya leo. Na bado taarifa utapata kitu kinachotendeka sasa hivi. Bado unaweza kuingia kwenye live. Na ukaweza kuona mambo yanakwenda vipi. Alafu kwa sababu nyingine napenda kusoma habari mtandaoni basi huwa kuna kuna zile zinaitwa advertisement ambazo kama unaona habari mtandaoni. Unaweza kuja ukaona advertisement moja au mbili ambazo zinaweza kukusaidia. Labda ilikuwa ni advertisement ya kifaa kipya kimetoka kwa bei nafuu. Basi inabidi unachangamka sasa hiyo uende kwenye hiyo website ukaweza kununua basi.

Ndiyo programu ya simu ambayo mimi naitumia kila siku. Ni hii programu ya baru wa pepe au kwenye simu imeandiku wa gmail. Basi mimi hii programu naitumia kila siku asubuhi ni kiamuka. Maana lazima ni ingie pale niangalie kama kuna tarifa ambayo nimeikosa ama tarifa ambayo muhimu zaidi. Manake kwa sasa hivi mimi nina tuma nafasi za kazi yani niniapply kazi mingi sana kvevo lazima niwe makini ambapo lazima niengalia kama nilijibiwa au kipi kipi. Kime tokea katika pilika pilika zangu za kutuma kazi. Ndiyo na programu nyingine mbao mimi naitumia kila siku au naitumia sana ni ile programu ya kamera au ya picha. Basi mimi huwa nimependa kupige picha sana. Nikiona basi kitu kime nipendeza basi lazima nikipige picha au nifanye video. Ndiyo badawe lebda nikaweze kuituma kwenye mtanda wa kijami. Manake kwa sasa nina malengo ya kufungua akaunti ya ndiyo nisha funguwa niko na akaunti lakini ninataka kwanza kukua na tuma hizi video zangu kwenye mtandao wa kijami. Ndiyo bado niweze kuwa napata marupu rupu hapa napale. Halafu pia programu ile nyingine ya simu inayitumia ni ili programu ya duka michezo. Au kwa kingereza kinitua playstore. Basi mimi huwa napenda sana kuingia huku. Kuangalia ni programu gani kipi ambacho mimi naweza kujiunga nacho. Kiweze kunifurahisha mimi na sana sana nikiingia pale kwenye ile duka ya michezo basi natafuta sana sana mimi huwa nipenikina kucheza michezo ya simu. Kamili michezo ya ludo basi hizi michezo zote nazitowa huku kwenye duka ya michezo. Programu nyingine ambayo mimi naipenda kutumia ni programu ya calculator au ila kufanya mahesabu manake kuwa napenda kufanya mahesabu sana katika ili kucheza kamari labda unapata unaunganisha yale manambari na ili pesa kwekeza. Ndiyo uweze kujua labda utapata matakeo ya pesa ngapi. Kwa hivyo hichikifawa basi huwa ni muhimu sana juu. Bado mahesabu huwa ni mingi sana mahishani. Na amu kama vile mtu ameniuliza suwali. Hebu ukiwongeza hii na hii inakuwa gani basi kwa yale masuali magumu basi mimi natumia hii programu wa ya calculator.

Ndiyo mimi kwa kusema ukweli mimi basi mimi ni mtu wa kuandika sana mimi huwa si mtu wa kuongea maanake nimekuja nikajisoma hata si mimi kujisoma basi naweza kuwa nimekaa na marafiki wenzangu mawendani wenzangu wakakuwa wanauliza mbona wewe huongei basi huwa sishtuki sana na hilo swali maanake mimi sijazoea kuongea sana na nikiongea basi huwa naongea vitu vya maana sipendi kupayuka payuka tu niwe kama kasuku la mimi basi hii ni ustaarabu niliyojifundisha basi katika pilikapilika zangu nikisoma biblia. Basi biblia inasema basi ukiongea basi uwe unaongea kitu cha maana usiwe tu wa kupayuka. Na basi mimi nikaweza basi kuwa mimi ni mwandishi hata kutoka nikiwa kijana mdogo. Basi nilikuwa naweza kuandika poems naandika manyimbo. Naandika michezo ilikuwa inanifurahisha sana. Mpaka nikaweza kuwa naziagiza mimi mwenyewe na naagiza na dada yangu anayenifuata na nilipomaliza shule basi hii ikawa nikawacha kuandika hivyo vitu kwa sasa huwa naandika michezo yangu ambapo nina kitabu changu vitabu viwili hasa. Mimi pale basi huwa naandika michezo yangu. Mevichambua katika ile michezo ya kamare basi mimi nilikuja nikagundua hivi vitu huwa vinajirudia sasa ilibidi nianze kuandika hizi michezo. Na naandika yale ma odds kwa kiingereza inaitwa odds. Naviandika chini vizuri navipanga vizuri navichambua hiyo hiyo gemu ikicheza tena basi nakuja naiandika napata data kamilifu ndiyo maanake mimi napendelea kuandika maanake nikiviandika hivyo unapata ambapo nataka kuwekeza zile gemu zangu basi nakuja tu kwenye hicho kitabu changu naangalia pale kwenye kitabu niliandika nini. Kisha nakuja nawekeza. Sababu kuu nilianza kufanya hivi ni Kiswahili kuna methali lisemwalo liandikwalo halifutiki basi utapata kitu ambacho wewe umekiandika. Hakifutiki kamwe na basi mara nyingi utapata kile ambacho umekiandika hutaweza kukisahau kitabaki kichwani lakini ambapo tu wewe unafanya tu kujifanya vinaenda kichwani basi. Utasahau kile ambacho unachokitaka kukijua na ndiyo maana mimi nilipendelea kuandika.

Ndiyo mimi ninapenda kupiga picha. Na huu nilipendelea kupiga picha. Kutoka zamani, kutoka kijana bado sijabalehe. Ndivyo nilipenda kupiga picha. Na nilikuja kupenda picha. Kupiga picha manake nina madada zangu. Awa wanaonifuata mimi. Mara nyingi walikuwa na uwezo wa kuniambia hebu njoo tupige picha. Na basi nilivyo kuwa napigia picha walikuwa wana furahi sana. Wanasema zinawapendeza. Nikaona kuwa kweli labda niko na talanta pale. Basi kutoka hapo basi. Ndio nikaweza kujiendeleza kupiga picha. Hata napiga picha ya miti, napiga picha ya milima, napigia picha ya mandhari yangu. Yani kinachonipendeza au ninachikiona ambacho kinakaa kwa kingereza kinaitwa unique. Kitu ambacho si cha kawaida sana navipiga picha. Kisha navieka pale kwenye mtandao wa kijami. Napata mapendezo pale wato wanasema umefanya vyema sana. Umefanya vizuri sana. Na basi mimi naweza kupata marupurupu yangu pale. Moja mbili tatu. Na kuna wakati nilipokuwa shuleni basi. Nilikuwa mpiga picha mkuu ambapo kulikuwa na kongamano ya mashule tofautu inakuja labda michezo shule yetu. Basi mimi ndio nilikuwa na napiga picha. Wenzangu ama.

Ndio mimi ninapenda kupiga chombo cha muziki. Basi mimi huwa nimependa muziki sana, mimi najifahamisha kama mwanamuziki. Chombo kile cha mziki ambacho mimi nilipenda kucheza, kwa kiswahili, kwa kiingereza kinaitwa DJ, DJ Set. Nilipendezwa sana na kifaa hichi. Na niliweza kujifundisha kutoka darasa la nane ambapo naingia kidato cha kwanza. Basi rafiki yangu alikuja akanionyesha kifaa hichi. Mwanzo nilianzia kwenye kompyuta ile yenye kompyuta inaitwa virtual DJ. Unachanganisha miziki. Na yaweza kuendeshana vizuri. Yaani yanasawanishana vizuri. Basi kutoka nijue kifaa hicho, mwisho wa mimi na nilipokuwa kwenye kidato cha pili basi niliweza kutambulika kwenye shule yangu kama DJ. Nilikuwa katika kila wikendi. Basi mimi nilikuwa natumbuiza watu nikicheza kifaa hichi na waliweza kuniita Dj mfalme maanake kifaa hichi nilikua nakicheza vizuri sana. Na niliweza pia kufundisha wenzangu wawili, watatu. Nikakuja badu nikapata cheti cha mchezaji wa kifaa hichi bora zaidi shuleni. Nilitambulika sana nikawa Dj mkuu na nilipendezwa sana. Basi ambapo nilimaliza kidato cha nne. Nikaweza kujiendeleza kujua kutumia ile kifaa yenye maanake nilikuwa natumia ile ya kompyuta. Sasa niliweza kuenda darasani pale Nairobi. Na nikajiunga na shule ya muziki. Na shule hii nilikuwa naenda mara mbili kwa wiki. Na ambapo nilikuwa naenda shuleni kujifunza kutumia kifaa hichi, niliweza nikapatana na marafiki wawili, watatu pale. Na tunacheza muziki pale na niliweza kufaulu bado pale nikisomea kifaa hichi ambapo nilimaliza shule pale basi naenda kucheza kwenye vilabu, Nairobi na Kajiado. Hizi mbili ni county. Sasa nilikuwa naenda kucheza kwenye vilabu masaa ya usiku sana sana. Kisha nilikuwa najulikana sana mimi nacheza vizuri kwenye nyimbo za wa Kenya sana sana zile za kitambo. Kwenye lugha ya vijana inaitwa old school nacheza ngoma safi sana pale Old school, kisha naweza kupata, mwanzo nilianza kama mtu anayetolea lakini baadae ikawa nalipwa. Na tena nalipwa vizuri. Na niliweza kukua. Nimepata napata faida sana kutokana na kitu ambacho ilipenda kuifanya mimi mwenyewe na mpaka sasa mimi ni.

Hekima ambayo mimi nimejifunza maishani ni cha kwanza niwe mtu hesh mtu mwenye heshima. Basi mimi najulikana sana kama mtu mwenye heshima zake manake. Kama huji heshimu hamna ambae ataku heshimu. Na hili bado nilijifunza kutoka kwenye pilika pilika zangu za kusoma biblia. Basi mimi mambo mengi sana ama maadili mengi sana nimeyasoma kutoka kwenye biblia. Na nilipo jifundisha ama kuji somesha hili nililichukulia kwenye makini sana. Napenda sana kuwa naongelesha wakubwa wangu vizuri yani inalingana mtu basi akiniongelesha vibaya basi anapata jibu lake vibaya lakini mtu akiongea vizuri nami naongea vizuri. Hili basi ndivyo mimi nilivyo. Kama nyingine ambalo nimejifunza basi mimi huwa mstaarabu sana. Katika kuongea kwangu manake mimi sipayuki. Kila saa kama kasuku huwa nafikiria sana kabla niongee jambo fulani. Au kuhusu kitu fulani na ninajulikana sana na mawendani nzangu kwa jambo hili. Hili bado nililisoma kutoka kwenye biblia. Nikali chukulia kwenye makini. Na limenisaidia sana mpaka nikapewa sifa. Haya hekima nyingine nimejifunza maishani ni mtu mdhaifu nimejifunza hili kutoka kwenye bibilia bado yani mimi ni mtu sidanganyi nikikuambia jambo fulani jua ni la ukweli. Na sila uongo manake uongo. Inaharibia mtu sifa na huwezi danganya watu kila siku manake watu pia wana akili zao, wana hisia zao na ni wajanja pia na bado hili limenipea sifa sana na nimejulikana sana na marafiki zangu kwa jambo hili na limenipa sifa mpaka marafiki zangu wakaweza kuniambia nambari zao za siri za simu za kutuma pesa, kutoa pesa. Mpaka mi mwenye nikashtuka na haiko kwa mtu moja bali watu kadhaa wa kadhaa na mimi basi napendelea tu kuwa mtu mwenye kusema mtu mkweli hekima nyingine ambayo nimejifunza maishani na kuwa mtu mwenye bidii au mchapa kazi basi hili nimejifunza kutokana na wazazi wangu. Nimeona nao wamefanya bidii, wanajituma kila siku nami pia nikalichukulia jambo hili na ninapenda sana kujituma. Katika pilika pilika zangu za maisha ili niweza kupata marupurupu hapa na pale hata nikiitiwa kazi muda waote basi mimi najulikana kuchangamka. Lazima nichangamke ndio nipate ile pesa, yani mimi siwachi pesa kwenye meza, nahakikisha ya kwamba.

Ndiyo jambo lile muhimu la dini ambalo mimi nimelichukua ni lile la upendo utpata upendo umesisitizwa sana kwenye biblia na mimi basi kutoka niwe kijana. Nimekuwa niki soma bibilia na fuatilia bibilia na mungu ame sisitiza sana mambo ya upendo. Na aliweka upendo ndiyo kitu chake cha kwanza muhimu sana kwa binadamu kufuatilia. Na utapata ambapo watu wengi wangeweza kufuata njia hii ya upendo basi humu duniani matatizo hayange kuwa mengi sana. Kwa mfano kuna watu sasa hivi wanashida mingi mingi kama kuna watu wana njaa wanalala njaa. Kuna watu wanadaiwa kwenye ma hospitalini. Kuna watu wanahitaji usaidizi wa chakula, usaidizi wa mavazi. Na iwapo watu wangefuata njia hiyo ya upendo basi. Utapata watu wanajitolea kuwasaidia mashida zao. Na ama kusuluhisha zile mashida wenzetu wako nazo. Kwa mfano kuna mwanasiasa huku kwetu Kenya Mshauri sana, anajulikana kama Mike Sonko. Basi mimi huwa nimependelea huyu mwanasiasa. Kwa sababu cha kwanza yeye anajulikana. Kama ni tajiri, ni bwenyenye, ako na mali kuruka na anafanya, anasaidia sana jamii. Aliweza ambacho ye anafanya, anasaidia vijana rika yangu, anawapa pesa, ya kufanya biashara. Anasaidia mayatima, anasaidia wagonjwa haya watoto wadogo bado wanalipiwa karo. Sasa utapata hili jambo lilinivutia mimi sana. Na si mimi tu limenivutia la limevutiwa na watu wengi. Na mpaka kitendo hichi ikamfanya awe maarufu sana kwa wanasiasa na wakenya watajika. Na pia mimi basi nikaweza kuchukulia jambo hili. Muhimu sana basi ukapata nasaidia marafiki zangu. Hapa na pale iwapo wana shida na mimi ninaweza kusuluhisha. Basi mimi moja kwa moja nafanya usaidizi ule unao hitajika. Na jambo lingine lile muhimu ambalo nimelichukulia kwenye dini. Ni mtu awe ni mtu mwenye kusema ukweli. Upata kwenye bibilia imeandikwa mungu anachukia. Ulimi unao ongea uongo. Basi kama kwenye bibilia limeandikwa hivyo na mungu hapendi yale ile mdomo ama ulimi inayo tamka maneno ya uongo basi mimi itakua nani niweze kuwa na tamka uongo. Laa hasha mimi siwezi kuwa mtu wa aina hiyo. Na hili lime nisaidia sana kati ya marafiki wenzangu mpaka nika aminika sana kuwa mimi ni mtu mkweli. Iwapo kuna jambo fulani watu bado wanashuku hili. Sasa basi utapata mimi ni muulize swali. Na mimi tu nikiongea basi.

Ndiyo, rafiki wangu wa karibu zaidi basi anaitwa Myles Myles Karugu. Ni rafiki ambaye tulipatana katika sehemu fulani huku mahali ni naishi yaani tulipatana kwenye mkahawa. Na tulikuwa tunatumia mahirungi basi hapo ndo tulipatana na ilikuwa ni siku njema sana. Manake hivyo tulivo juana nilipendelea hiyo siku manake hamna mtu aliyenifurahisha kama huyu jamaa alikuwa ni mtu mcheshi sana. Na alikuwa ni mtu mwenye kuongea kwenye sauti kubwa sana. Halafu walikuwa ni mshabiki wa timu ya uingereza inayoitwa Man United. Na mimi basi ni mshabiki wa timu ya Tottenham na timu hizi mbili basi huwa zinashindana kwelikweli kabisa. Na niliweza kushinda timu hii ya Manchester United katika kombe la Europa. Na hapo walikasirika sana. Na hiyo bado iko tu kwenye udhaifu wa marafiki. Lazima kuwe na mashindano hapa na pale. Na ndivyo alivyo kuwa halafu mara nyingi unapata hatukuwa tunaweza kushirikia pamoja. Tunapoenda kwenye club. Tunapoenda kwenye mchezo wa puli. Basi anasababisha kweli kweli. Anakuwa bado mshabiki wangu mkubwa sana. Nimeweza kuende na yeye sehemu nyingi. Basi tumeweza kuende kwenye benki pale kuchomoa, twaweza kutoa pesa zake pale tumeweza kuende kwenye sehemu nyingi. Bado tukawa na mazungumzo ya kindani kabisa kuhusu familia yake. Mambo mbayo ameyapitia mbaka alipofika. Na ilikuwa vizuri sana kujua mambo yake kama haya. Ninacho kilicho mfanya yeye kuwa rafiki sana wazaidi ni yakwamba hakuwa mbaguzi sana ambapo alivyokuwa na hela basi alikuwa tu anafanya tu kusaidia, yaani. Hafanyi kuitisha wewe uko na deni yangu ya pesa fulani. Sasa fanya hebu nilipe sasa hivi la alikuwa tu anafanya tukusaidia basi na na hiyo ndiyo niliyo kilicho nipendeza sana kwake na kingine kilicho nipendeza sana kwake ni yakwamba, alikuwa ni mtu mcheshi sana yani ukikaa karibu na yeye basi utafurahia sana. Alafu bado kilicho tuleta pamoja ni mpira ile mpira ya kamari na yeye pia alikuwa napenda mambo ya forex basi unapata ni basi kuna siri zangu nilizo kuwa nazo nazijua mimi na nikaweza kumwambia naye akawa ameyaona picha yangu ya mbali ya kwamba huyu ni mtu mnoma sana mtu fatari tunaweza fanya kazi.

Ndio timu ile ya michezo ambayo mimi ninayoifuata ni timu hii ya mpira. Inayoitwa Tottenham Hotspur. Iko Uingereza mjini London. Basi mimi timu hii ili nipendeza sana ambavo niliona wanavyocheza. Nimekuwa mshabiki wa timu hii ya Tottenham Hotspur. Sasa hivi kwa muda wa miaka mi sita hivi naeza sema. Watu wengi huwa wanashangaa. Mbona nilichagua timu hii. Mbona sikuchagua timu kubwa Kama Manchester United Kama Arsenal basi ndivyo mimi niLivyo nilitaka kuwa. Si kama kila mtu anashabikia timu moja. Hilo basi hali itakuwa ile inaleta bidii na timu hii yangu ya uingereza basi kwa sasa hivi ina wachezaji maarufu. Tuko na mlinda lango anayeitwa Vicario ana uraia wa Italia. Tuko na wachezaji wengine maarufu kama Dominic Solanke. Ndiye anayetufungia mabao pale. Tuko na mwingine anayetufungia mabao anaitwa vipi uyo kwa sasa hivi sijui mbona jina lake linanipoteza. Lakini tuko na wachezaji wengine kama pape sarr tuko na destiny udogie. Tuko na mchezaji anayeitwa odobat. Tuko na mchezaji mwingine anacheza pale katikati ya uwanja anaitwa Bagval, kijana mdogo sana. Lakini kijana shupavu kweli kweli. Tuko na wanaowasaidia pale kwenye nyuma ya uwanja. Tuko na yule anayeitwa Romero Christian shupavu kabisa vile vile, tuko na mchezaji anayeitwa Danso haya, tuko na mchezaji mwingine anayeitwa Benta Koo yani tuko na wachezaji maarufu sana haya, tulikuwa na mchezaji anayeitwa Son Hummin. Lakini kwa sasa alienda kucheza kule Amerika. Kulikuwa na mkenya vile vile, aliweza kuchezea timu hii ya Uingereza alikuwa anaitwa Victor Wanyama. Naye pia alienda kucheza Amerika. Na waKenya vile vile hawaja weza kufaulu au kuchezea timu ya uingereza. Lakini utapata huyu mkenya mmoja ambaye aliweza kufaulu kucheza ligi kuu ya uingereza. Basi aliweza kuchezea timu ambaye mimi nayoipenda. Uyo Victor wanyama na alikuwa ni mchezaji wa kati shupavu zaidi. Na kwa sasa mwaka jana mimi niliweza kushinda kombe la Europa. Niliweza kushinda ile timu ya Manchester United kwenye fainali. Na mimi basi nikaweza kuingia kwenye ligi kuu ya mabingwa.

Mimi ninachofanya usiku kabla nilale. Napenda sana kuingia kwenye mtandao wa kijamii. Unaojulikana kama wa tiktok. Basi huwa naingia kwenye tiktok. Basi naona video za vicheshi. Maanake huwa vinanitumbuiza. Na bado naweza kuingia na watu pale. Kubadilishana mawazo. Naweza kujiunga na vikundi mbali mbali. Na zile za live. Najuana na watu wawili, watatu pale. Unabadlishana mawazo. Na bado pia naweza kuingia kwenye live. Niweze kujua ni kina nani wanao niangalia. Yani unazungumza na watu wanao kutizama. Na hii huwa ni uraia wangu, uzoefu wangu. Lazima niingie kwenye mtandao wa tiktok. Maanake ninaona kama niko na nyota pale. Bado pia ukiwa pale kwenye tiktok unaeza pata zawadi ambazo unaeza zigeuza zikawa pesa. Kwa hivo si ati ni kujifurahisha bado lakini bado unaeza pata pesa bado. Lingine bado kama kuna mpira waingereza hao bingwa wa mayuropa ama ama ile champions league bado naingia pale kwenye mtandao na tizama mpira. Maanake mpira inatuliza nyoyo sana una hisi vizuri. Naweza kuona mpira yangu bado nikaweza kuekeza hizo mchezo kwenye kamare na niweza kushinda pesa bado. Kwa hivyo bado na lenga mawe moja na ili.

Ndio mimi nishawahi fanya kazi ya kujitolea nilifanya kazi hii ya kujitolea kanisani nilipokuwa kwenye kidato cha kwanza kulikuwa na programu kanisani ya watoto kujifundisha dini basi mimi na hilo programu lilikuwa ni la wiki moja. Sasa mimi niliweza kuekwa kwenye sehemu ya usafiri manake kanisa ilijitolea mabasi mengi ya kwenda wakizunguka wakichukua watoto kuwapeleka kanisani basi mimi nikawekwa ya usafiri na kila asubuhi nikienda kanisani nilikuwa kama manaba. Tunaenda tunachukua watoto katika kila stegi mpaka sehemu fulani inayoitwa kiserian kutoka ngong hadi kiserian na watoto wanapokamilisha masomo yao hapo mida ya saa sita na nusu kisha wao wapewe ndizi na biscuti. Basi sisi tulikuwa tunawarudisha mpaka zile sehemu tuliowachukua ambapo programu hii ya kanisa ilipokuja kuisha. Niliweza kuzawadishwa na cheti ya kujitolea ya programu hii. Na ijapo nilikuwa natarajia watatulipa kitu kidogo. Lakini la hatukupewa kitu. Kasema tu yaani ni mimi nilijitolea na bado ni kazi ya mungu. Maishani si lazima binadamu watulipe bali mungu ndio.